Napenda kucheza mchezo wa kabumbu. Nimeeza kucheza mchezo huu kwa zaidi ya miaka kumi na tano. Nilienza kucheza mchezo huu pale nikiwa katika shule ya Chekechea. Nilikuwa nikijifunza ila nilipofika shule ya msingi. Nilieza kuzingatia sana mchezo wa kabumbu na nikezakucheza zaidi. Pale nilipoendelea kuwa mkubwa, niliendelea kucheza, nikeza kuenda mashindano mbalimbali, hadi nikeza kupata vikombe vingi zaidi, pia nilipofika chuo kikuu, nilipofika sekondari, nileza kucheza zaidi, na kuzidi kujiimarisha zaidi, kutafuta mitindo mingi zaidi katika sekta iyo ya kabumbu. Pia katika chuo kikuu, naeza kucheza kabumbu, napenda pale tunapoenda kwenye mashindano. Sana sana mashindano ya darasani huwa inaifanya kuwa tamu zaidi na yenye kufrahisha. Pale tunapoenda kwenye mashindano ya vyuo vikuu mbali mbali ni mchezo ambao unafrahisha na unachangamsha.

Tabia ya watu inayo ni chukiza, ni watu wenye kukosa nidhamu, watu wasiona nidhamu. Pale ambapo unapata mtu ambaye hamheshimu mwenzake, ikiwa ni mdogo au mkubwa, anamkosea heshima. Pala ambapo unapata mtu anakosa kuheshimu mwenzake kwa kuwa ni wakiwango chachini kimaisha kumliko, anaanza kumuonyesha madharau, hicho ndio kitu kinacho nichukiza zaidi. Ama unapata mtu mkubwa, mtoto mdogo hana heshima kwa watu wakubwa kama vile unapata mtu mkubwa anangangana kufanya jambo fulani na mtoto mdogo ameweza kuketi tu. Jambo hilo linanichukiza kabisa.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, sana sana napenda kucheza gitaa, gitaa ni chombo cha muziki mzuri sana, napenda pale inapotoa ile sauti zile sauti tofauti tofauti, inafanya muziki uwe wa kuvutia sana. Pia nimeweza kujifunza kupiga piano ila sijakuwa stadi sana katika sekta hiyo ya piano ila ningependa sana kujua kupiga piano pia nimejaribu kupiga tarumbeta pia ni inavutia ni ni vizuri kupiga tarumbeta inafanya pale wimbo inapoenda na mlio huo inafanya wimbo iwe tamu zaidi pia napenda kupiga ngoma pale ninapo ninapowasilisha wimbo wa wa kitamaduni napenda sana kupiga ngoma pamoja na kayamba.

Sera ya kampuni ninayoona muhimu ni sera ya maadili na uadilifu. Sera hii ni muhimu kwa kuwa inaeleza jinsi watu wanatarajiwa kukaa kazini, tabia inayotarajiwa kazini. Pia sera hii inaeleza uwajibikaji, jinsi watu wanapaswa kufanya kazi pale kazini. Na pia sera hii inaonyesha nidhamu ya wafanyikazi kuwaheshimu wateja na pia wafanyikazi wenzao. Na pia sera hii inaeleza jinsi ya kusuluisha migogoro pale kazini. Pia sera nyengine ambayo ni muhimu pale kazini ni sera ya raslimali watu. Hii ni sera ambayo inaeleza masilahi ya wafanyikazi, inaeleza kuhusu kupandishwa cheo, jinsi wafanyikazi wanavyolipwa, jinsi wafanyikazi wanavyopewa likizo. Na pia inaonyesha, inaonyesha jukumu, jukumu la mfanyikazi, ni jambo gani ambalo mfanyikazi anapaswa kufanya.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Naamka mapema kwa kuwa shughuli zangu zinaanza wakati wa mchana, wakati wa asubui. Pale ambapo ni napoamka kila wakati na fanya mazuwezi kidogo. Badae na kujia kujitayarisha kuili kuelekea shuleni. Masomo yangu wakati mwingi naenda shulenu wakati wa asubui, ndiyo maana naeza kuamka mapema.